Ndiyo, mimi huvaa miwani ya mwangaza. Nilipewa miwani hiyo na daktari wa macho wakati nilipokuwa darasa la tano. Miwani hiyo hunisaidia kuona mazingira yangu vyema na pia kusoma vitabu vizuri. Miwani hiyo hunisaidia hasa wakati wa muangaza.

Ninapoamka asubuhi baada ya kiamshakinywa, napenda kusimama karibu na dirisha, ili niangalie ndege, wakipaa angani na wakikorokocha kila asubuhi. Pia napenda kutazama miale ya jua wakati wa asubuhi, msimu ambao unavutia zaidi, hasa ninapotazama nje ya dirisha ni wakati wa mvua kwa sababu kuna utulivu.

Mtandaoni kila siku ninatumia muda wa saa tano, kutazama video katika mitandao tofauti. Pia ninapenda kutazama picha za manguo, viatu, magari na watu ambao wanaojulikana duniani. Napenda kutumia muda wangu kwa mtandao kujifunza lugha mpya pia.

Ndio, napenda chakula kitamu. Chakula nikipendacho zaidi ni pilau. Hupikwa kwa kueka mchele, mdalasini, kitungu, nyanya, tangawizi. Na unapoeka hizo vyote pamoja. Huleta ladha ya kuvutia na hupendeza kinapokuliwa hasa na, avocado, ama chai.

Napenda kuenda maktabani kusoma vitabu vya hadithi za ajabu. Licha ya hayo, ninapoenda maktabani, ninasoma vitabu vya fantasia, nasoma vitabu vya biashara, na vitabu vya hadithi tu vya kupitisha wakati.

Nina vitu kadhaa vya kufanya wakati ninapotaka kustarehe. Kwanza ninaweza kulala ili kujituliza hasa wakati nilipomaliza kazi yangu yote. Ninapostarehe pia ninaendanga maktabani, kusoma, vitabu vya fantasia au vya hadithi ya ajabu. Ninapotaka pia kujistarehesha, ninatengeneza kinywaji ama ninaenda kucheza.

Ndiyo, napenda kuzungumzia kuhusu siasa kwa sababu kulingana na mimi, ninaona ni vyema masilahi ya wananchi inaweza kufikia viongozi wetu. Ni vyema viongozi waangalie swala hasa la ufisadi na kufanya maendeleo katika mitaa yetu.

Ninapofanya kazi, ni vyema niweze kuwasikiza wengine ili kufanya kazi au jambo kwa ushirikiano. Pia, nivyema kuonyeshana heshima na kujiburudisha mara kathaa kunapokuwa kazini ili kuweza kujenga ushirikiano unaofaa miongoni mwa wafanyikazi wenzako.

Ninapenda kununua mapambo ya uso, vinavyo nisaidia kuimarika zaidi ninapoenda kazini, au ninapoenda kutembea, napenda pia kununua vyakula, hasa vya kujiburudisha kama kripsi, sharubati au kau kau.